Shuguli yangu ya kupendezwa nikiamka asibuhi, nione kila kitu kiko tayari, alafu pia vile vile kila kitu iwe katika sehemu nzuri na kila mtu anafuraha, anafanya kazi yake kwa nafasi aliopewa.

Jukumu ambalo ninapenda zaidi kazini ni ile ambayo nasaidia wenzangu ambao hawaelewi kitu. Ama kazi ikiwalemea, wanauliza maswali na ili wajue kile ambacho wanafaa kufanya. Kwa hivyo hiyo ndiyo jukumu ni.

Ndio napenda kuenda pwani haswa wakati wa likizo napenda kuenda kukula mnazi na vile vile vyakula vya kipwani ambavyo vinakuanga vitamu sana. Kwa hivyo kila likizo ama nikiwa nafasi kambula likizo haijafika mimi huenda pwani.

Umeme unapokatika jambo la kwanza ni kuangalia kama tokeni yangu imeisha ama ni umeme umeenda kote. Kama ni tokeni yangu imeisha inabidi nawekelea ingine na nunua ingine kutoka kwenye Kenya Power. Lakini kama ni Kenya Power imelichukua umeme, basi inabidi nitumie vitu kama mishumaa ama taa ya simu kufanya shughuli zangu.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kutembelea wazazi wangu nyumbani bara ama kama siwatembelei bara naleta familia yangu pwani ili tusherekee, tufurai, tujivinjari na pia kuwa na muda mzuri na familia.

Inategemea kama saa hizi vile nafanya kazi mtandaoni na tumia muda mwingi sana mtandaoni kwa sababu nina kazi ambazo lazima nifanye vile vile nina kazi ambazo lazima ziwakilishwe. Lakini kama sina kazi sipendi kutumia mtandaoni sana napenda kuwa na familia yangu, kuwa na watoto wangu na vile vile kuwapikia na kufanya kazi za nyumbani.

Kuongeza ili niongeze uzalishaji wangu Napenda kukula vyakula vilivyo na virubutishi balance diet vile vile napenda kufanya exercise vile vile napenda kuenda hospitalini kuangaliwa kama nikona shida ama.

Napenda upepo kwa sababu upepo iko more natural tukicompare na AC. Alafu pia upepo haitaji gharama mingi kama AC utahitaji kutumia umeme mwingi ambayo umeme saizi bei ya umeme ni ghali sana. Lakini upepo tunapewa free of charge kwa hivyo upepo kila saa.